Nina. Jikinga vipi na juwa kali? Mara nyingi hujikinga na juwa kali. Kwa kutumia mwamvuli. Na pia kuna muda na mpaka mafuta kwa ajili ya mianzi ya juwa. Kwa kiingereza tunaita sunisikirini.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Mimi asubuhi mara nyingi hupenderea tu kunywa chai. Chai ya rangi nyeusi na wala sio kaawa. Kwa nini chai ni raisi zaidi kuiandaa? Ivo nakunywa chai ndio naenda sasa shure.

Je ninagawanya taka zangu hapana. Mimi sigawanyi taka kwa sababu sijaona umuhimu wowote wa kugawanya taka. Maybe kwa siku za baadaye nitajaribu kufikiria kugawanya taka. Nitajaribu kufikiria kugawanya taka kwa sasa hivi hapana.

Nikwambie kuhusu mandhari ya dirishani kwangu? Ninaeza kueleza ni kitu gani ninachokiona ninaona tu bustani kwa nje. Ni miti bustani. Jee unakumbuka na wakati gani wa siku upenda kutuza manj. Mara nyingi wakati wa asubuhi panakuwa pametulia. Neneni kinacho badilika nje kutokana na msimu. Msimu wa kiangazi bustani yangu inakuwa kijani kimepungua. Msimu wa masika kijani kina ongezeka kwa sababu ya mvua. Unaisi vipi ukitazama nje dirishani najiisi tu vizuri sana.

Nikwambie kuhusu likizo yangu ya ndoto. Unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kwenda, ningependa kwenda Roma, Italy, Vatican City. Labda ni ufukweni, mlimani au mjini. Sio tu mjini, ni nchi nyingine kabisa. Je? Unakumbuka nini ungependa kufanya, ungependa tu kusali na kuhiji. Ni nani ungependa kusafiri nae mwenyewe au mama angu. Unahitaji kupumzika au kutembea mengi. Unahitaji tu kupumzika, lakini pia kutembea ni vizuri zaidi nikaona mahali husika.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi hupendelea kula mkate wa mayai pamoja na chai ya rangi uliopakwa na karanga.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu wa data katika sekta ya 'public health'. Ndicho kitu kikubwa ambacho ninatamani sana sana kukitimiza maishani mwangu.

Je ninatumia video kwa mawasiliano ndiyo natumia video karibu kila siku kwa ajili ya mawasiliano. Ni kitu mbacho ninakipenda kwa sababu inarahisisha badala ya kwenda kuonana na mtu. Kufunga safari, mnaweza mkaonana tu kwa kwa njia ya video.

Njia ambayo ninaitumia kupumzika hapa na bwana mimi sina haya mambo. Labda mazoezi ya yoga au meditation Meditation tufanye. Na meditate sana na tafakari. Kwa kiswahili tunasema tafakari. Wakati huo mara mingi nayo asubuhi tena kabla ya kuanza mtihani nachukua dakika kumi na tano. Najihisi vizuri baada ya kufanya hivyo.